Jambo moja linalo fanya kazi iwe na mazingira njema ni uhusiano mwema katika wafanyi kazi. Unapo kuwa na uhusiano mwema mazingira ya kazi huwa mazuri na ata inafanya kazi kuwa rahisi. Ni vizuri kuwa na huelewano mwema wa wafanyi kazi mnao fanya kazi pamoja.

Kuna maana ya faida kubwa kufuatilia matukio ya kimataifa. Ni vizuri unapata ufahamu jinsi mataifa ingine inavyoendelea. Ni vizuri unajua mahali mataifa ingine, uhusiano mwema katikati ya nchi yenu na mataifa ingine ni vizuri unajua ni nchi gani ina utulivu, ni wapi kuna vita, ni nchi gani bora imeendelea kimaendeleo na hata uchumi wao ni mwema. Ni vizuri kufuatilia matukio ya kimataifa ili unalinganisha taifa lenyu na hilo lingine. Hivyo ninafuatilia sana tukio la kimataifa. Ni vizuri tena unajua uchumi yenyu inavyoendelea mbele kulinganisha na mataifa ingine.